Ndiyo navaa miwani kila siku. Miwani hunisaidia kuona vizuri hasaa ninaposoma kufanya kazi na kutumia simu kwa muda mrefu. Bila miwani macho yangu huchoka haraka na maandishi hjwa hayako wazi. Pia napenda miwani kwa sababu hunipea, mwonekano, dhaifu na kujiamini. Nachagua miwani ninayovaa uso na ambayo ni nyepesi. Imara na narahisi kuvaa kwa muda mrefu. Hii inanifanya nijiskie huru katika shughuli zangu za kila siku, kazini, nyumbani na hata nikiwa nje na marafiki au familia yangu kila wakati wa wote.

Ndiyo, nimewahi kujifunza kupiga gitaa. Nilianza kwa kujifunza misingi kama kushika gitaa, kupiga kodi rahisi na kutafuta mpigo wa wimbo. Nilifanya mazoezi mara kwa mara na kujifunza kupitia video na maelekezo ya hatua kwa hatua. Kadiri muda ulivyopita, nilianza kupiga nyimbo rahisi na kufurahia muziki zaidi. Kujifunza gitaa kulinifundisha uvumilivu, nidhamu na kujiamini.

Ndiyo napenda kuchora na kupaka rangi Ndiyo nzuri ya kujieza na kupumzika mawazo kuchora unisaidia kukua mbunifu Huku kupaka rangi kunipa utulivu na furaha Napenda rangi zenye mwangaza kwa sababu uleta hisia chanja na kuifanya kazi ionekane hai.

Chumba changu ni ukubwa wa kati, si kikubwa sana wala kidogo, kuta zina rangi ya krimu, nyepesi inayotoa utulivu. Kitanda ni kikubwa na kizuri chenye gondoro laini na mashuka safi ya rangi ya blue. Kupitia dirishani naona mwanga wa jua, miti na anga wazi. Kinachonipendeza zaidi ni utulivu wake, mpangilio wake rahisi na mwanga wa asili. Unayofanya nijishikilie, nijisikie huru na kupumzika.

Siendi hospitali mara nyingi, kwa kawaida naenda mara moja au mbili kwa mwaka hasa kwa ukaguzi wa afya wa kawaida au pale ni napohitaji ushauri wa daktari Najaribu kujitunza kwa kukula vizuri, kufanya mazoezi na kupumzika ili kuepuka kuugua mara kwa mara.

Ndiyo napenda kuvaa kofia. Kofia unilinda dhidi ya jua kali na wakati mwingine baridi. Asa ninapokuwa nje kwa muda mrefu. Pia unipa muonekano nzuri na kuniongezea kujiamini. Napenda kofia raisi zinazo lingana na mavazi yangu ya kila siku. Kofia pia unisaida kujizitiri nywele na kunifanya nijisikie nathifu. Nikipande cha mafasi ambacho ni cha vitendo ni ni cha mtindo kwa wakati mmoja na unifanya nijisikie vizuri ni napokuwa njia au safarini.

Ndiyo nimewahi kutembelea ziwa na mto mara kadhaa, nilifurahia sana mandhari yake utulivu, maji safi na yewa ya asili. Kukaa karibu na ziwa au mto hunifanya nijisikie utulivu na amani. Napenda kuangalia wimbi la maji, likipiga mwamba, kusikia sauti ya ndege na kuoana mimea inayokuwa karibu na maji. Kutembelea sehemu hizi hunifanya niwe karibu na asili kupumzika, kutokana na shughuli za kila siku na kuunda kumbukumbu, nzuri na marafiki au familia yangu.

Wakati wa mapumziko ya mchana napenda kupumzika na kuandoa msongo wa kazi, mara nyingi na kunywa cha au maji, kula chakula kidogo au kuzungumza na marafiki ya wenzangu. Wakati mwingine napenda kusoma kidogo, kuangalia video fupi na kutembea kidogo ili kuchukua hewa safi. Hii inanifanya nijiskie dhaifu, kupata nguvu mpya na kuendelea na shughuli zangu za mchana kwa umakini na nguvu za hidi. Mapumziko haya ni muhimu sana kwa mwili na akili yangu.

Ndio napenda kutuwa sadaka hawa michango kadri ninavyo weza Ninaamini kusaidia wengine ni njia kuonyesha shukrani na kujenga mshikamano katika jamii Hata kama ni kidogo kutoa nipa furaha na kuridhika moyoni. Napenda kusaidia wanaohitaji miradi ya jamii au shughuli za kidini kwa sababu najua mchango ndogo unaweza kuleta mabadiliko makubwa kwa maisha ya mtu mwingine.

Likiso yangu ya ndotu ni kutembelea nchi yenye madiri ya asili na utamaduni tajiri. Ningependa kuenda sehemu yenye milima, bahari na miji ya kistoria. Ningependa likiso yenye mchanganyiko wa kupumzika na kujifunza, kuonja vyakule vya asili na kukutana na watu wapya. Ningefurahia kutembea, kupiga picha na kutumia muda watulifu, nikitazama mandri, nzuri. Likiso hio ingeleta hamani na furaha.

Ndiyo napenda kutumia video kwa mawasiliano. Video huniruhusu kuona uso wa mtu hisia zake na lugha ya mwili. Jambo ambalo hufanya masungumuzo kuwa karibu ya kibinafsi zaidi kuliko maneno tu. Napenda kutumia video kusungumza na familia marafiki au wenzangu kazini. Asa pale hu atuezi kukutana uso kwa uso. Pia ni njia nzuri ya kushiriki. Abari muhimu mikutano na kumbukumbu za furaha. Video inanifanya mawasiliano kuwa ya moja kwa moja ya wazi na yenye usiano wa kipinafsi saidi.

Ndiyo napenda kusoma gazeti na habari mtandaoni, kusoma hunipa taarifa za haraka kuhusu mambo ya ndani na nje ya nchi siasa mchezo na burudani napenda pia kupata maono ya wataalamu na watu mbali mbali kupitia mtandao, habari mtandaoni ni rahisi kufikia, zina mwanga na picha zinayosaidia kuelewa matukio kusoma kila siku hunisaidia kubaki na taarifa mpya, kufanya maamuzi sahihi na kujenga maarifa yangu kuhusu dunia inayotuzunguka.

Ndiyo napenda kula samaki. Samaki ni chakula kitamu na chenyafia asa ukiandaliwa vizuri. Napenda samaki wakukaangwa haukipikwa kwa mchuzi ukiwa na wali wa haugali. Pia ninafraiya samaki kwa sababu ni chanzo kizuri cha proteini na unifanya nijisikie nimeshiba na mwenye nguvu.

Ndiyo napendelea chakula kisicho na mafuta mengi Chakula kisicho na mafuta Kinasababisha mwili kuwa nzuri kiafya na kunisaidia kuwa na nguvu na afya njema Napenda vyakula safi kama mboga matunda na vyakula vilivyo changanywa vizuri hata hivyo mara kwa mara napenda pia kukula chakula chenye mafuta kidogo kwa ladha Lakini kwa jumla Inajali zaidi afya yangu na lishe bora chakula kisicho na mafuta kinanifanya nijisikia mwepesi na mwenye nguvu kila siku.

Ninafanya mazoezi kila siku ili kudumisha afya na nguvu za mwili. Kila asubui napenda kufanya mazoezi ya kimzingi kama kukimbia kidogo kutembea na kufanya mazoezi ya kunyoosha misuli. Baada hapo mara nyingine hufuata mazoezi ya nyumbani kama sit ups push ups au yoga kwa kupumzika na kuboresha mkao. Mazoezi haya ufanya ni jisikie nadhifu mwenye nguvu na yenye afya. Pia usaidia kupunguza msogo wa mawazo na kunifanya niwe na umakini zaidi katika shuguli zangu za kila siku.

Ninapenda kutumia kompyuta kwa sababu nyingi, zaidi napenda kutumia kwa kazi ya masomo kama kuandika kufanya utafiti au kuandaa ripoti, pia napenda kutumia kompyuta kwa mawasiliano kupitia barua pepe, video na mtandao wa kijamii. Zaidi hutumika kwa burudani kama kuangalia video, kusoma habari na kucheza michezo midogo, kompyuta hufanya kila kitu kwa rahisi haraka na cha kufurahisha. Ni sanaa muhimu inayosaidia kufanya kazi zangu kujifunza na kubaki na taarifa za sasa kila wakati.

Rangi ninayoipenda zaidi ni zambarao. Napenda zambarao kwa sababu ni rangi ya kipekee inayonionyesha ubunifu, utulivu na heshima. Naiona mara nyingi kwenye mavazi, mapambo ya chumba, vitabu na baadhi ya mimea kama maua. Zambarao hunifanya nijisikie mwenye nguvu na mtindo wa kipekee na pia huongeza uzuri na mvuto mahali nilipo. Pia napenda kutumia rangi katika vifaa vya kila siku kama daftari, penseli, au kofia. Kwa sababu, hunifanya kila kitu kuwa cha kuvutia na kipekee.

Napenda kusherehekea mafanikio ya timu kwa njia ya kufurahia na mshikamano. Mara nyingi tunasherehekea kwa kushiriki chakula pamoja, kuimba au kucheza na kutua pongezi kwa kila mshiriki. Pia napenda kushiriki kwa kutoa zawadi ndogo au maneno ya shukurani. Sherehe hizi hufanya kila mtu ajisikie, kudhaminiwa, kuimarisha, uhusiano wa timu na kuhamasisha kila mmoja kufanya kazi kwa bidii zaidi. Ni wakati nzuri wa kufurahia, kucheka na kushiriki mafanikio pamoja kama familia moja ya timu.

Kitabu cha kiswali ninacho kipenda zaidi ni kisima cha nguvu, napenda kitabu hiki kwa sababu kinafafanua hadithi za maisha maadili na tamaduni za kiTanzania kwa njia ya kuvutia. Kina maneno rahisi kueleweka lakini yenye maana kubwa kinachochochea fikra na ubunifu, napenda kusoma kitabu hiki wakati wa kupumzika kukipa nafasi kwenye chumba changu karibu na kitanda au meza. Kila ukurasa hunipa msukumo furaha na kunifanya nijisikie karibu na utamaduni na lugha yangu ya kiswahili.

Ndiyo nimewahi kufanya kazi ya kujitolea, nimekuwa nikishiriki katika shuguli mbali mbali kama kusaidia jamii kusafisha masingira na kushiriki katika mirathi ya msahada kwa watoto hawa wagonjwa kujitolea kwanifanya nijisikie furaha kurithika na kusaidia wengine wanapoitaji msaada Pia kanifunza utulivu, mshikamano na jinsi ya kushirikiana na watu wengine Kila tukio la kujitolea linaloongeza kumbu nzuri unifanya niwe na moyo wa kusaidia na kuchochea kwa sehemu yenye maana katika jamii yangu.

Kila siku napenda kutumia njia usafiri inayo faa na haraka. Mara nyingi natumia basi au matatu kuenda kazini au shuleni kwa sababu ni rahisi na nafika haraka. Wakati mwingine, nikihitaji faraja zaidi au haraka napenda kutumia baiskeli au kutembea nikiwa mbali ni mfupi. Njia hizi hufanya niwe na uhuru wa kusonga, zinasaidia pia kuwa na mazoezi kidogo na ninjia mzuri ya kuokoa pesa na muda kila siku.

Napenda kujiandaa vizuri kabla ya mkutano ili kuwa makini na yenye tija. Kwanza, husoma agenda au taarifa muhimu zinazohitajika. Kisha, huandaa vifaa vyangu kama daftari kalamu na kompyuta au vifaa vingine vya kuandika. Mara nyingine, huandaa alama muhimu au maswali ili nisisahau kitu. Pia, hujikagua kimahesabu au kimaelezo ili kuweza kujibu maswali kwa usahihi. Mwisho, hujikaza kiakili na kihemko ili kuwasilisha mawazo yangu kwa ufasaha na kushiriki vizuri na wenzangu.

Nilizaliwa katika mji mtulivu uliokuwa umezungukwa na mazingerea asili na watu wenye moyo wa ukarimu. Mji huu ulikuwa si mkuba sana lakini ulikuwa na maisha yenye mshikamano na heshima. Ilipo kuwa ilifurahia kucheza na watoto wenzangu kusikiliza hadithi za wazee na kujifunza maadili ya bidii na ushirikiano. Mji wangu wa kuzaliwa, ulinilea kwa upendo, kanijenga tabia na kuniandaa kukabiliana na maisha. Kila nilipo kumbuka naisi furaa shukrani na hamu ya kurudi kutembea tena.

Napenda kusungumuza kuhusu siyasa kwa njia heshima na yenye kujenga Inapendelea mjadala inayolenga kuelewa sera maendeleo ya jamii na namna mamusi ya kisiyasa ya anavyo ya dhiri maisha ya watu Atahivyo huwa makini kusikiliza maone tafauti na kuepuka migogoro nikilenga masungumuza ya kiilimu na yenye manufaa kwa wote.

Ndiyo napenda kutembea misituni kutembea misituni unipa utulivu hewa safi na nafasi ya kufurahia asili Napenda kusikia sauti za ndege kuona mti mikubwa na kuhisi upepo laini kunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie karibu zaidi na mazingira ya asili.

Ninawatia moyo wenzangu kwa kuwapongeza wanapo fanya kazi vizuri na kuwaimiza wasikate tamaa wanapo kutana na changamoto Uwa nasikiliza mawazo yao kuwahemu na kutoa uzaidizi pale wanapo itaji Pia napenda kushiriki maneno changa kusherekea mafanikio yao na kuonyesha kuwa mchango wa kila mtu ni muhimu hii ujenga kujiamini mshikamano na mazingira mazuri ya kazi au jamii.

Napenda kusoma vitabu vya aina mbali mbali, hasa hadithi za kusisimua riwaya ya maisha na vitabu vya kujifunza ujuzi mpya. Napenda pia vitabu vya historia na utamaduni kwa sababu hunipanua maarifa na kunifundisha maadili. Mara nyingine napenda vitabu vya fasihi na mashairi ambavyo huchochea ubunifu na hisia. Kusoma vitabu hivi hunisaidia kuelewa dunia, kupata mskumo na kujenga fikra zenye kina Huku kinanifurahisha hadithi na lugha nzuri.

Sherehe niyoi penda zaidi ni krismasi. Napenda krismasi kwa sababu inaleta furaha upendo na mshikamano kati ya familia na marafiki. Ni wakati wa kushirikiana chakula kutoa zawadi na kushukuru kwa mwaka uliopita. Pia napenda mabambano nyimbo za krismasi na hali ya amani inayota wala kipindi hicho.

Kila siku napenda kutumia programu ya WhatsApp. Napenda kuitumia kwa sababu huniruhusu kuwasiliana haraka na familia, marafiki na wenzangu kazini Pia napenda kutumia WhatsApp kwa kutuma ujumbe, video, picha na kupiga simu ya video Programu hii ni raisi kutumia haraka na kufanya mawasiliano kuwa ya moja kwa moja ya karibu na yenye ufanisi kila siku.

Ndiyo napenda kula popcorn popcorn ni chakula chepesi cha kunifurahisha hasaa nikiwa natazama filamu au kistarehe Napenda popcorn zilizo pikwa vizuri zenye chumvi kidogo na ladha laini nifanya nijisikie huru na kufurahisha muda wa mapumziko.

Mtu aliyenifundisha jambo muhimu ni mzazi wangu wazazi wangu walinifundisha maadili ya msingi kama heshima, uvumilivu na bidii Walinifundisha pia umuhimu wa kujifunza, kusaidia wengine na kufanya maamuzi sahihi Mafundisho yao yamenisaidia kukua kuwa mtu anayejali wengine, mwenye bidii na mwenye kujiamini Kila nikipokumbuka na mafunzo hayo nahisi shukurani na motisha ya kuendelea kufanya vizuri katika maisha yangu ya kila siku.

Malengo yangu katika kazi yangu ni kuwa mtalamu bora katika eneo langu na kuendelea kujifunza uchuuzi mpya kila siku. Napenda kuongeza ufanisi, kufanya kazi kwa ubunifu na kushirikia na vizuri na wenzangu. Pia lengo langu ni kuchangia maendeleo ya kampuni au timu, kuwa kielekezo cha nidhamu na bidii na kujenga uhusiano nzuri na wateja wawafanyi kazi wenzangu. Atima ya napenda kufikia mafanikio ya naodumu na kuwa na ushawishi chanya katika kazi yangu.

Wazo nzuri kwa siku ya leo ni kuchukua muda kidogo kila saa au baada ya kazi kufanya kitu saa kupatia furaha. Hii inaweza kuwa kutembea kusoma kidogo kusikiliza msiki na kusumguza na rafiki. Pia ni wazo nzuri kupanga muda wako vizuri kumalizia kazi muhimu kwanza na kisha kutoa muda kwa burudani au kupumzika. Kwa kufanya hivi, siku ya leo itakuwa yenye tija, yenye amani ya akili na itanisaidia kuwa na nguvu ya kuendelea na kazi na shuguli zangu za kesho.

Mwezi ninaopenda zaidi ni disemba. Napenda disemba kwa sababu ni mwezi wa krisimasi na sikukuu nyingi. Zinazo fanya watu kushirikiana kusherehekea na kuwa na furaha. Hii ni wakati wa mapambo, nyimbo za furaha na mshikamano wa familia na marafiki. Pia disemba huwa ni kipindi cha mapumziko kidogo kutafakari mwaka uliopita na kupanga mipango ya mwaka ujao. Hii inanifanya nijisikie amani furaha motisha ya kuanza mwaka mpya kwa moyo safi.

Ninapenda kuvaa nguo zinazofaa na zinazoniweka vizuri Mara nyingi napenda nguo rahisi za rangi tulivu na rahisi kusongea nazo. Napenda pia nguo za kisasa. Zinazoonyesha mtindo wangu kama suruali na shati nzuri au fulana na koti kwa hali rasmi. Nguo hizi ufanya nijisikia huru, nadhifu na mwenye kujiamini. Iwe ni kazini, shuleni au nikitoka nje na marafiki au familia. Pia napenda nguo rahisi kwa ajili ya starehe nyumbani ili nijisikie vizuri na kupumzika.